Najihisi vizuri sana kuhusu wasilisho. Hasa kama nimejianda vizuri na najua kontenti yangu ndani kwa ndani. Kwa nini najihisi vizuri? Wasilisho hunipa nafasi ya kushea knowledge au idea zinazonifurahisha na watu wengine. Inanionesha kama nafanya kitu chamaana. Nikijua ni nini nitasema naweka seleri zaerisi na visual power na kufanya mazoezi marambili au tatumbele ya kio au marafiki. Huwa najisikia confidence na ninaflow nzuri sana.

Chakula cha jadi nachopenda zaidi ni ugali na nyama choma na sikuma wiki au kachombari kando. Hii inakua kitoweo cha kila siku cha wakenya wengi lakini kwangu ni kile kinachonifurahisha moyo na kunishibisha vizuri. Ugali moto unaotoka sufuriani unavutwa na gravy ya nyama na nyama iliyochomwa kwa makaa hadi inje iwe clipsi na ndani juicy.

Najihisi vizuri na poa kuhusu tathmini za kazi, lakini natagemea jinsi inavyofanyika. Najihisi vizuri kwa sababu inanipa picha wazi ya maendeleo yangu. Najua nimefanya vizuri wapi na wapi lahitaji kuboresha. Pili ni nafasi ya kujieleza napenda wakati niwe. Ninaweza kutoa maoni yangu, kushea changamoto nilizokutana nazo na hata kupendekeza mambo yanayoweza kuboreshwa. Inaonyesha niko available na sio namba tu. Inanipa motivation. Tena nimefanikisha malengo yangu au nimepata feedback positive. Unipa nguvu ya kuendelea kujituma zaidi mwezi ujao.

Napenda chakula chenye mafuta kidogo zaidi kuliko kile kisicho cha mafuta kabisa kwa nini? Chakula chenye mafuta kidogo kama nyama choma yenye mafuta yake ya asili inakua ni ladha tamu zaidi inayoonyesha shibe, vizuri, bila kuhisi, nimekula kitu kavu mafuta mazuri, yanasaidia afya, ngozi, moyo na hata akili. Nikila chakula kisicho na cha mafuta inakua tasteless kidogo na inaonyesha njaa haraka tena. Lakini siwezi kusema napenda chakula chenye mafuta mengi sana huwa najaribu balance.

Najitahidi kunywa karibu lita tatu hadi lita tatu unusu kwa siku angalau glasi kumi mpaka kumi na mbili. Kwanini mengi hivyo? Inasidia kuhisi freshi na kuwa na nguvu kila siku. Hasaa nikifanya mazoezi au nikiwa inje jua kali. Inamburusha ngozi yangu inaondoa uchovu wakili. Pia huwa ni nabotoli yangu ya chuma karibu nami najaza mara tatu au nne kwa siku. Na mara nyingi uwa naweka limau kidogo au mint iwe enye ladha na nisichoke.

Napendelea suruali zaidi kuliko sketi. Kwani suruali, inakuwa comfortable sana kila siku. Naweza kutembea kwa migu bila wasiwasi, kupanda matatu, kukaa chini barabarani, au hata kufanya mazoezi kidogo bila kuhisi restricted. Inafaa na kila kitu. T-shirt, hoodie, shirt au sneakers. Inakuwa casual na smart kwa wakati moja bila kujitahidi sana.